Ninapotaka kustarehe mimi hupendelea kutafuta utulivu kamili ili kuipumzisha akili yangu baada ya kazi nzito ya teknolojia ya habari. Kitu cha kwanza ninachofanya ni kuketi kwenye kiti changu cha bao kule mbele ya baraza la nyumba yangu. Napenda kuketi hapo jioni wakati jua linapo anza kuzama nyuma ya milima ya kisii. Mazingira ya wakati huo huwa na amani sana. Huku sauti zandege wakirejia kwenye miti zikitawala. Mimi huchukua kitapu chaariwaya au mashairi na kusoma taratibu huku niki nywa kikombe cha chae ya moto ya rangi yenye tangawizi na mchaichae. Pia kustaree kwangu kuna usisha kutembelea mashamba ya chai ya liyoko karibu na mtaa wangu. Kutembea taratibu kwenye njia za mguu katikati ya mashamba ya kijani kuna nisaidia kutafakari na kusafisha mawazo yangu. Hewasafi ya milimani ni tiba tosha kwa uchovu wa macho, uliotokada na kutazama screen ya kompyuta siku nzima. Wakati mwingine, mimi uwasha radio yangu ndogo na kusikileza mziki wataratibu wakiasili au nyimbo za zilizopendwa. Mziki huu unanirudisha kwenye kumbukumbu tangu za utoto na kunifanya nijihisi niko salama na mwenye furaha. Njia nyingine ya kustarehe ni kuzungumza na marafikizangu wakaribu au majirani kuhusu mambo yasiyo ya kikazi. Tunapoketi pamoja na kutanyana huku tukicheka mimi husahau kabisa matatizo ya programu za kompyuta au changamoto za shuleni. Kicheko na mazungumzo ya kijamii ni muhimu sana kwangu kwa sababu yanajenga roho ya upendo na ushirikiano. Kwangu mimi, starehe ya kweli si kuenda sehemu zenyekelele nyingi. Bali ni kupata wakati wakuungana na asili. Nafsi yangu na watu wanao nizunguka katika hali ya uyenyekevu.

Mimi hujaribu kunywa lita mbili hadi tatu za maji kila siku. Kwa kuwa naishi kwenye nyanda za juu za kisii ambapo hewa ni baridi. Wakati mwingine ni rahisi kusahau kunywa maji kwa sababu husiki kiu sana. Hata hivyo, kama mwalimu na mtaalamu wa teknolojia ya habari, Najua kuwa ubongo unahitaji maji ili kufanya kazi kwa ufanisi na kubaki kwa umakini. Mimi huweka chupa kubwa ya maji kwenye meza yangu ya kazi shuleni ili iwe kikumbushu cha mara kwa mara cha kunywa maji hata nikiwa nimezama kwenye mifumo ya kompyuta. Kunywa maji ya kutosha kuna nisaidia sana kuepuka maumivu ya kichwa na uchovu wa mchana. Napenda kuanza asubuhi yangu kwa kunywa glasi mbili za maji vuguvugu kabla ya kunywa chai ya rangi. Hii inanisaidia kuamsha mfumo wangu wa mmengenyo wa chakula na kunitayarisha kwa ajili ya shughuli za siku. Pia ninapofanya mazoezi ya kupanda milima au kuendesha baiskeli hapa kisii, mimi hubeba maji ya kutosha ili kurejesha nguvu zinapopotea kupitia jasho. Jambo ambalo ni muhimu kwa afya ya ngozi na misuli yangu. Mimi huamini kuwa maji ni dawa ya asili na ya gharama nafuu zaidi kwa binadamu. Badala ya kunywa vinywaji venye sukari nyingi, mimi hupendelea maji safi yaliyochemshwa na kuchujwa vizuri. Hali hii inanifanya nijiskie mwepesi na mwenye nishati tele. Kwanzia asubuhi mpaka jioni, nitakaporejea nyumbani kupumzika. Ni tabia ndogo lakini inaadari kubwa sana katika ubora wa maisha yangu ya kila siku.

Mimi huvutiwa zaidi na mahali penye utulivu wa asili na mandhari ya kijani kibichi. Mahali ambapo sauti za asili hutawala kuliko kelele za mitambo. Kwa sababu ya kuishi katika nyanda za juu za kisii, nimejifunza kudhamini mazingira yenye hewa safi. Milima inayovutia na unyevu wa asubuhi ambao huleta hali ya upya. Kwangu mimi, mahali bora ni pale ninapoweza kuona upeo wa macho ukiwa umejaa mashamba ya chai au misitu midogo. Kwani, mandhari hayo hupanua fikra zangu na kunifanya nijihizi nimeunganishwa na ardhi. Kama mtaalamu wa teknolojia ya habari, mimi hutumia saa nyingi katika ulimwengu wa kidigitali, ambao maranyingi unachosha akili. Hivyo basi, mahali ninapopapenda zaidi ni lile enelo linalonitenga na skrini za kompyuta na kunirudisha kwenye uhalisia wa kibinadamu. Napenda kuwa mahali penye maktaba tulivu au kibaraza cha nyumba yangu ambapo naweza kusikiliza sauti ya upepo ukipita kwenye majani ya migomba. Utulivu aina hii unanipa nafasi ya kutafakari kwa kina. Kupata suluhu za matatizo magumu ya kiufundi na kurejesha ni shati yangu ya kiroho baada ya wiki ndefu ya majukumu ya shuleni. Pia napenda kuwa mahali panapozingatia ushirikiana wa kijamii na unyenyekevu. Hapo namaanisha maeneo kama masoko ya kijijini au chini ya kivuli cha mti ambapo watu hukutana na kusalimiana kwa dhati. Napenda mazingira ambayo kila mtu anadhaminiwa, na ambapo mazungumzo ya ana kwa ana yanapewa kipaumbele kuliko meseji za simu. Kuwa mahali penye upendo, vicheko vya watoto na harufu ya chakula cha kienyeji kikipikwa kwenye jiko la kuni, kunanifanya nijihisi niko nyumbani kweli. Kwangu mimi, uzuri wa mahali hautokani na majengo marefu au anasa, bali unatokana na amani ya moyo na uhusiano mwema kati ya binadamu na mazingira yake.

Nimekuwa nikifikiria sana kuhusu jambo hili katika siku za hivi karibuni. Mimi huzungumza kiingereza na kiswahili kwa ufasaha mkubwa kila siku. Pia nazungumuza ekegusi ambayo ni lugha yangu ya asili hapa nyumbani. Hata hivyo, lugha ambayo ningependa sana kujifunza kwa sasa ni kifaransa. Naona lugha hii ina uzuri wa kipekee sana unapoitamka. Inaonekana kuwa na mdundu kama wa muziki laini wa kiasili. Hata hivyo, lugha ambayo ningependa sana kujifunza kwa sasa nikifaransa. Nataka kuupanua upeo wangu wa maarifa zaidi ya mipaka niliozoea. Kama mtaalamu wa teknolojia ya habari, mimi huona lugha kuwa kama namba za siri. Ukizielewa vizuri, unaweza kuwasiliana na mifumo yoyote ile duniani kote. Sababu ya kwanza kabisa inayonivutia ni umuhimu wa kifaransa barani Afrika. Kuna nchi nyingi jirani zinazotumia lugha hii katika shughuli zao rasmi. Napenda wazo la kuweza kuwasiliana na walimu wenzangu huko Rwanda au Kongo. Ningependa kubadilishana nao mawazo kuhusu jinsi ya kuboresha elimu ya kidijitali. Teknolojia haina mipaka ya kijiografia hata kidogo. Lakini wakati mwingine lugha inakuwa kizuizi kikubwa ja ushirikiano wetu. Nikijua kifaransa nitaweza kusoma makala nyingi za kiufundi. Katika nchi hizo. Nitaweza pia kusaidia wanafunzi wangu kupata fursa za kimataifa kwa urahisi zaidi. Hii itakuwa ni faida kubwa kwa jamii yangu hapa Kisii. Nataka kuwa daraja linalounganisha watu watamaduni tofauti barani mwetu. Pia mimi ni mpenzi mkubwa wa sanaa na fasihi za ulimwengu. Waandishi wengi mashuhuri wameandika vitabu vyao kwa lugha ya kifaransa. Ningependa kusoma kazi zao katika lugha yao ya asili bila tafsiri. Tafsiri wakati mwingine hupoteza ladha alisi ya hisia za mwandishi. Nataka kuhisi uzito wa maeneo yao moyoni mwangu inapokuwa maktabani. Kujifunza lugha hii kutofanya safari zangu za maktaba ziwe za kusisimua zaidi. Nitakuwa na uwezo wakuelewa mashahiri na nyimbo za kale za kifaransa. Hii itanisaidia kuelewa namna binadamu wengine wanavyofikiri na kuona maisha. Ni safari ya kiakili inayochuchia ubunifu wangu katika kazi zangu za kila siku. Inanipa uwezo wakuona dunia kwa jicho pana na lenye busara zaidi. Kama mwalimu, ninaamini kuwa mchakato wakujifunza haupaswi kukoma kamwe. Kujifunza lugha mpya katika umri huu ni changamoto mzuri kwa ubongo wangu. Inasaidia kuimarisha kumbukumbu na uwezo wa kutatua matatizo magumu haraka. Ni kama kufanya system upgrade kwenye akili yangu ili isichoke haraka. Nitajisikia fahari sana nikiweza kuwasalimu wageni kwa kifaransa fasaa hapa kijijini. Inaleta heshima na kuonyesha kuwa sisi zote ni wakazi wa kijiji kimoja ja kimataifa. Nitakuwa nikitumia program mbalimbali kwenye simu yangu kufanya mazoezi haya kila jioni. Nitafanya hivyo nikiwa nimekaa kwenye baraza langu nikifurahia ubaridi wa milimani. Kila neno jipya nitakalojifunza litakuwa kama kete mpya kwenye mchezo wa drafti.

Mimi huamini kuwa muda ni mali ya thamani zaidi katika maisha yetu ya kila siku. Kukamilisha kazi kwa wakati kuna hitaji nidhamu kubwa sana ya kibinafsi na mpango madhubuti. Kama mtaalamu wa teknolojia ya habari, mimi hukutana na majukumu mengi yanayo hitaji umakini wa hali ya juu. Shuleni hapa kisii, walimu na wanafunzi utegemea sana mifumo yangu ya kidigitali kufanya kazi zao. Ikiwa nitachelewa kutatua tatizo la mtandao, shughuli nyingi za elimu zitasimama na kuleta usumbufu. Hivyo, mimi huanza siku yangu kwa kupanga malengo ya kila saa tangu asubui. Ninapo panga siku yangu mapema, mimi hujisikia kuwa na udhibiti kamili wa maisha yangu. Hali hii ya upangaji, hunipa amani ya moyo na kupunguza msongo wa mawazo kazini. Napenda kuona kila kazi inakamilika kabla ya muda ulio pangwa, kufika ili nianze nyengine. Hii inanisaidia kuwa na wakati wakutosha na kustarehe jioni nikiwa nyumbani. Mbinu yangu kuu ya kwanza ni kutumia kalenda ya kidigitali kila wakati kwenye simu yangu. Mimi huweka vikumbusho kwa ajili ya kila jukumu muhimu la siku nzima ya kazi. Lakini kabla ya teknolojia, mimi hutumia kalamu na karatasi ya asubuhi na mapema kabisa. Mimi huandika mambo matatu makubwa ambayo lazima niyatimize kabla ya jua kuzama milimani. Mimi uanza na kazi ngumu zaidi kwanza wakati akili yangu bado inanguvu nyingi. Watalamu wa mambo ya tija wanaita mbinu hii kula chura ila kuraisisha kazi nyengine. Ikiwa kuna hitilafu kubwa ya seva shuleni, hii inakua kipaumbele changu cha kwanza kabisa. Spendi kurundika kazi dogondogo mpaka zianze kuwa mzigo mzito sana kwangu. Ninapo maliza kazi moja kubwa, mimi hupumzika kwa dakika tano kabla ya kwanza nyengine. Hii inasaidia ubongo wangu kutozeeka haraka na kubaki na uwezo wa kufikiri vizuri. Mapumziko mafupi ni muhimu sana kwa ufanisi wa kazi za kitaalamu kama hizi zangu. Siri nyengine ya kufanya kazi haraka ni kuepuka usumbufu usio na lazima ofisini. Ninapo kuwa nimezama kwenye uwandishi wa programu, mimi uzima notification zote za mitandao. Mitandao ya kijamii inaweza kupoteza muda mwingi sana bila we mwenye kujua hali hio. Mimi uchagua saa malumu za kusoma meseji zangu na kurudisha simu za watu. Hali ya utulivu, hapa mlimani inanisaidia sana katika jambo hili muhimu la umakini. Mimi upenda kufanya kazi nzito nyakati za asubui wakati kijiji kikiwa kimya kabisa. Kelele kidogo usaidia akili angu kuzama ndani ya tatizo na kupata suluhu ya haraka. Ikiwa niko ofisini shuleni, mimi ufunga mlango kidogo kuonyesha kuwa niko kwenye kazi nzito. Wenzangu wamejifunza kuheshimu muda huu kwa sababu wanajua matokeo yake ni bora kila siku. Umakini ni kama misuli ambayo inaitaji kufanyiwa mazoezi kila siku ili imarike vizuri. Bila umakini hata kazi ndogo inaweza kuchukua siku nzima bila kukamilika ipasavyo.